Mimi ninauwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kuhakikisha kwamba niko na mpangilio mwafaka ambao unanionyesha wakati wa kufanya kazi na pia wakati wa kuangalia maisha ya kawaida. Kwa hivyo nikiwa na huo mpangilio, ninaweza nikafanya kazi yangu kwa mpangilio na pia nikaweza kufikia malengo yangu ya maisha ya kibinafsi.

Mimi hupenda sana kutembea katika maeneo ambayo yana utulivu. Sana sana katika maeneo kama bustani maeneo ambayo hayana umati mwingi. Maeneo ambayo yana nisaidia kuweza kuangalia vile hali ya asili ilivyo. Maeneo yaliyo na utulivu sana. Ndiyo maeneo ambayo napenda kutembea spendi kutembea vijijini au jijini sana. Kwa maana sipendi msongamano wa watu.

Mimi hutumia teknolojia sauti kwa mda mrefu, haswa wakati ambapo nasungumza na umati mkubwa, ninatumia teknolojia ya sauti kama kipasa sauti, ili nikaweze kuzungumza na kuwafikia watu wengi na pia kuweza kusungumza kwa urahisi bila kusumbua sauti yangu. Kwa hivyo teknolojia sauti imenisaidia sana wakati ambapo ninasungumza na watu wengi nikiwa kwenye mkutano wa hathara au mkutano unaohusisha watu wengi.

Ndivyo mimi nimewai kutembea ziwa na hata mto, nimewai tembea ziwa Victoria, nimewai tembea pia mito katha wa katha kama mto yala, nimewai tembea katika ziwa na katika mto hili nikaweze kutazama vitu ambavyo vinaishi kule, nimewai tembea nikiwa mwanafunzi kwenye chuo kikuu na pia katika shule ya upili.

Katika kazi mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya kwanza kwa kuwaelimisha, kuhusu mpangilio wa kazi na mtindo wa kazini. Bada ya kuwaelimisha, ninawaunganisha na walio kwenye kazi ili waweze pia kuwafundisha na waweze kuwaonyesha jinsi ambavyo wataona mambo katika kazini. Na kisha baada ya hapo ninaweza nikawatengenezea sherehe ili wakaweze kujihisi kuwa mmoja na wanaofanya kazi na kufanya kazi kwenye timu.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni mafanikio ya kuhakikisha kwamba watu wanafanya kazi kama timu, nimekua ninatengeneza njia mwafaka ambayo inaweza kuwaleta watu pamoja wakaweze kufanya kazi kama timu. Na kwa hivyo wakati ambapo niliona nimefanikiwa katika kuwafanya watu na kuwasaidia wafanye kazi, wafanye kazi pamoja kama timu, niliona ikiwa ni mafanikio makubwa sana ambayo nimewai kuyapata kazini.

Mimi napenda sana kula ugali, spendi sana kula wali. Haswa wakati wa mchana na wakati wa usiku napenda sana kula ugali. Wali tu ninaeza kula labda wakati wa mchana. Lakini mimi chakula ambacho ninapendelea zaidi ni ugali haswa ikiwa na kitoweo tofauti tofauti kama nyama au kuku au samaki.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni teknolojia katika soko, kutumia teknolojia kuweza kuuza bidhaa zangu sokoni. Kwa maana ninajua kwamba teknolojia ni muhimu sana katika siku zijazo, haswa katika soko na katika watu ambao wanafanya biashara. Na kwa hivyo ningependa sana nijifunze teknolojia ili nikaweze kuitumia sana katika kufanya biashara maisha ya baadaye.

Ndiyo nimewai kuiona bahari na pia ata nimewai kuogelea kwenye bahari Victoria. Bahari nilitembea bahari kule Mombasa. Nikaweza kuogelea na nikaweza kuwa na nafasi ya kuona vitu katha wa katha. Kukutana na watu wa aina tofauti. Kwa hivyo nimewai kuona bahari.

Mimi sana sana hushugulikia kazi za tharura kwa kutengeneza mpangilio wa kazi hizo. Ili nikaweze kufanya kazi ambazo naweza nikazi patia kibau mbele. Nikaweze kufanya majukumu kwa haraka ambao inaitajikwa kuekwa kibau mbele. Ndiposa nikaweze kufanya majukumu mengine. Pia kazi za tharura naweza nikazifanya kwa kuakikisha kwamba ninafanya kazi kwenye timu. Nafanya kazi pamoja na watu ambao wanaelawa kufanya kazi kwa haraka.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya manukato. Ninapenda sana harufu ya manukato kwa maana inaweza ikanisaidia wakati ambapo kuna joto kali, hata wakati ambapo mtu anatoa jasho. Ukiwa umejiwekea manukato hauwezi ukakuwa na harufu mbaya. Kwa hivyo manukato nayapenda sana kwa maana ninaweza nikayatumia kuhakikisha kwamba nitakuwa na uwezo wa kukaa na watu na nitakuwa na uwezo wa kukaa bila kutoa harufu mbaya.

Mimi hupenda sana kuogelea, ninapenda sana kuogelea haswa kwenye bahari au kwenye mto, sana sana wakati ambapo kuna juu kali, wakati ambapo hakuna baridi, na pia wakati ambapo nikona marafiki. Ninapenda sana kuogelea pamoja na marafiki, ili tukaweze kutiana moyo na tukaweze kusaidiana, ninapenda sana kuogelea kwenye bahari au kwenye mto kwenye maji mengi.

Kumbukumbu niliyo nayo nzuri ya kutoka utotoni ni kumbukumbu ya masomo wakati ambapo nilikuwa katika shule ya msingi marafiki ambao nilikuwa nao tulikuwa tunafanya mambo mengi pamoja kama kucheza mpira pamoja au kwenda kuleta maji pamoja hiyo ndo kumbukumbu nzuri sana ambayo ninaweza nikaikumbuka ya utotoni.

Mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni, haswa kama ni vitu ambavyo havihitajiki kuangaliwa sana vitu ambavyo viko na maelezo yote kiukamilifu, ninaweza kununua mtandaoni kwa haraka, maana inanipatia wepesi wa kununua, na pia ninaweza tu nikazinunua nikiwa kwa nyumba na niletewe kwa nyumba. Kwa hivyo urahisi ambao unakuja na kununua vitu mtandaoni, ndio unanitia moyo sana kila mara kutaka kununua vitu mtandaoni.

Mimi sana sana hupenda mikutano isiyo na watu wengi. Mikutano ya makundi ya watu kama watu kumi. Mkutano kama huo ninaweza kuwa na nafasi ya kujua kila mmoja na pia kuwa na nafasi ya kushirikiana na kila mmoja. Mkutano wa watu wengi sana. Ninapata nikiwa na sina nafasi ambayo ninaweza nikashirikiana na kila mtu. Na kwa hivyo ninaona hio nafasi. Ikiwa nimeipoteza kwa hivyo ninapenda sana mkutano ambao nitapata nafasi ya kushirikiana na kila mmoja na kujua kila mmoja aliye kwenye mkutano.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona sana katika jamii ni maendeleo ya elimu. Kwa maana najua kwamba wakati ambapo jamii inapata elimu, kuna uwezo wakufanya mambo mengine. Wakati ambapo watu wajamii wameelimishwa vizuri kuhusu maisha na kuhusu mambo ambayo yanapaswa kufanyika, watu wajamii wanaweza wakashikana na wakafanya mambo na wakaleta maendeleo zaidi.

Neno siri mimi huliweka tu kwa kuhakikisha kwamba ninalikumbuka kwenye akili yangu. Ninaweka neno siri ambalo nina uwezo wa kulikumbuka mimi. Kwa mfano ninaweza nikatumia herufi ambazo ninazitumia kwa kila wakati. Na kwa hivyo hiyo itanisaidia sana nikaweze kuikumbuka. Hivyo ndivyo ninaweka neno siri. Sipendi sana kuliandika chini au kuliweka mahali ambapo mtu mwingine anaweza akalifikia. Ninaliweka tu eneo ambalo najua ni mimi mwenyewe nitalikumbuka.

Mimi napenda asali sana, haswa wakati ambapo ninaitumia kutengeneza maji moto, ninaweza pia nikaiweka kwenye chai, na pia ninaweza nikaikula na mkate. Ninaipenda asali sana kwa maana, ninaweza nikaitumia badala ya sukari, na hiyo inanisaidia sana nisipate magonjwa ambayo yanaletwa na sukari mingi.

Rangi yangu inayonipendeza sana ni rangi ya kijani, ninapenda sana hii rangi ya kijani, kwa maana inanisaidia kuona mazingira vile yalivyo, na pia inanisaidia sana kuweza kuangalia jinsi ambavyo mungu ni mkuu katika uumbaji. Rangi hii naipenda na nimenunua vitu vingi kwa ambavyo ni vya rangi hii kama mavazi, kama viatu, ningependa sana kuendelea kuvinunua ili nikaweze kuipenda rangi hii.

Mara nyingi asubuhi mimi hunywa chai ama kahawa, ninapenda sana kunywa chai ikiwa imetengenezwa na vyakula tofauti tofauti kama nduma au viazi vitamu au hata mkate. Lakini kwa mara nyingi, ninakunywa chai, ninaweza kunywa kahawa pia. Lakini chakula ambacho nitakunywa nacho huwa inategemea tu na siku jinsi ilivyo.

Shuguli zangu za wikendi sana sana ni za kanisani. Mimi jumamosi ninaweza nikawa na nafasi ya kukaa na familia yangu kwanzia asubui. Hadi masaya mchana, kisha nitaenda kanisani. Na jumapili ni siku ambayo mimi hushinda sana kanisani mahali pa ibada. Ninaamuka asubui, ninajiandaa, ninaenda kanisani, nitatoka huko masaa ya mchana. Nikirudi nitashinda tu na familia yangu huwa spendi sana kutembea ya tembea na kufanya shuguli nyingi wakati wa wikendi.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huhakikisha kwamba ninakuwa na wakati wa kuomba, na pia wakati wa kusoma bibilia. Ninapenda sana kuwa na wakati wa kuomba jioni kwa maana ni wakati ambapo nimekusanyika pamoja na familia yangu. Na kwa hivyo hiyo inanipatia nafasi ya kumshukuru Mungu. Kwa hivyo ninahakikisha kwamba nimeomba pamoja na familia yangu na pia tumesoma bibilia kabla ya kulala.

Kile kitu ambacho napenda sana kuhusu mtaa wangu ni utulivu. Ninapenda sana jinsi ambavyo tunaishi katika mazingira ambao yana utulivu. Hayana watu wakufanya wakuweka mziki ambao ni wa kelele sana au kufanya makelele na pia majirani wote ni watulivu. Ninapenda sana mtaa huo kwa mana unanisaidia kufanya mambo mengi kukiwa na utulivu wa aina hiyo.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo ninayathamini sana kazini ni mafanikio ya uongozi. Mimi wakati ambapo ninakuwa kazini ninapenda sana kukaa katika eneo la uongozi na hii imenisaidia kujijenga kama kiongozi ambaye ninaweza nikasaidia watu kufikia malengo yao. Ninayahesabu hayo yakiwa mafanikio muhimu sana kwa maana imenisaidia kufanya kazi pia kwa uweledi zaidi.

Mimi hupenda kununua vitu mtandaoni na pia napenda kununua katika maduka makubwa. Napenda kununua mtandaoni kwa maana inanipatia urahisi wa kuchagua na kuangalia vitu na kununua ata nikiwa kwenye nyumba yangu na pia ninaweza nikanunua kwa haraka sana. Napenda pia kununua kwenye maduka makubwa kwa maana iyo itanipatia nafasi ya kuangalia maelezo na pia kuangalia bei za aina tofauti vitu tofauti ili nikaweze kuangalia kile kitu ambacho nitakitaka na nitakifuraiya.

Mimi sana sana huwa mtu wakuwahi, sipendi sana kuchelewa, kwa maana wakati ambapo nimepanga mipango yangu, ninarauka mapema, nina wahi mapema, ndio nikaweze kufikia malengo yangu ya siku. Najua kwamba wakati na na muda ambao ninapewa, ni wakati ambao ninapaswa kuutumia vizuri, na ndio maana huwa ninadhamini sana kuwahi, wala sipendi kuchelewa.

Katika kuwatia moyo wenzangu, mimi nahakikisha kwamba kwanza ninawasikiliza, ninapatia kila mmoja nafasi ya kujiwasilisha na kujizungumza na kuleta mambo yake ambayo anayafikiria, na kisha baada ya hapo ya kuwasikiliza, ninaweza kuwatia moyo na ninaweza kuwasaidia pia wakaweze kujua malengo yao yanastahili kuwafikiwa.

Kwa sasa mimi sipendi sana kuenda sinema nikitaka kuangalia sinema ninaweza tu nikaiangalia nikiwa peke yangu kwa nyumba kwa television yangu ama hata kwa laptop. Lakini sipendi sana kuenda kwenye maeneo ya sinema nilikuwa ninaenda mara moja kwa mwezi wakati ambapo nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu lakini kwa sasa sipendi sana kuenda.

Kinywaji ninachokipenda kukinywa asubuhi ni chai au kahawa. Ninapenda sana kunywa chai au kahawa ikiwa moto kwa maana asubuhi kukiwa na baridi sipendi kunywa kinywaji ambacho ni kibaridi. Kwa hivyo ninapenda sana chai ikiwa moto na haswaa ikiwa imewekwa vitu vingine kama tangawizi ama ginger. Ninaipenda sana ikiwa hivyo ikiwa ya maziwa ama hata ikiwa haina maziwa.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda sana kwa sasa hivi anaitwa aposto arome. Nampenda mwandishi huyu kwa maana ni mwandishi wa vitabu za kikristo. Ameandika vitabu ambavyo vinanielimisha zaidi kuhusu njia ya mungu na pia kujua ukristo na pia kuelewa yesu kristo.

Filamu ninazozipenda ni filamu za action. Ninapenda sana filamu za action kwa maana zinanisaidia kuona ujuzi ambao wacheza filamu wanaweka. Na ninapenda sana kuona filamu ambazo haswaa zimetengenezewa China au Japan. Hizo filamu huwa zinanifurahisha sana zinanifanya nikaweze kutazama zaidi na zaidi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya action. Ninapenda sana filamu ya aksyon. Haswa ile ambayo imechezwa na wa chaina. Ninaipenda sana hiyo filamu. Mara ya kwanza nilipoiona hiyo filamu nilikuwa kwenye chuo kikuu. Nilikuwa katika mwaka wangu wa pili. Ndipo niliweza kupata nafasi ya kuona filamu hiyo. Na ningependa kuiona tena na tena kwa maana inanipatia wakati mzuri wa kusoma mambo mengi.

Kitu cha thamana ambacho ninaweza kusema kwamba ninakihifadhi kwa sasa ni biblia. Biblia ndio kitu ambacho ninakiona kiwa cha dhamana sana kwangu. Ambacho kinanipatia mwelekeo wa maisha, kinanipatia mwelekeo ambao ninapaswa kuufuata kama mwanadamu. Na kwa hivyo ninaona Biblia ikiwa ni kitu cha dhamana sana ambacho ninahifadhi katika nyumba yangu.

Mimi wakati ambapo niko kwenye nyumba huwa ninatumia wi-fi nikiwa kwenye ofisi pia ninatumia wi-fi lakini wakati ambapo ninatembea nje kwa mara nyingi mimi hutumia data ya simu. Kwa maana wakati ambapo ninatembea sina nafasi ya kufikia wifi na wakati mwingi mimi hupenda nikuwe ninaweza kufikia nikuwe ninaweza kutumia vifaa vya kidigitali kwa hivyo ninatumia data ya simu nikiwa nje ya nyumba.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ambayo haina jua kali na pia haina baridi kali. Ninapenda tu hali ambayo ninaweza kuwa na uhuru wa kutembea uhuru ambao utanisaidia nisiwe ninahitaji kuvaa mavazi ya kuzuia baridi au ninachomeka na jua kali. Hiyo hali ya hewa ninaipenda sana kwa maana itanipatia nafasi ya kufanya mambo mengi kwenye nyumba na hata nikiwa nje ya nyumba.

Mimi hupenda kuvaa kofia, haswa wakati kuna jua kali na pia wakati kuna mvua. Ninavaa kofia ili nikajizuie na makali ya jua, na pia ninavaa kofia nikajizuie na mvua. Kwa hayo majira huwa ninapenda sana kuvaa kofia, na pia hata wakati ambapo kuna upepo mkali pia ninaweza nikavalia kofia.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kuwasiliana na kuwasiliana kwa kuelewana. Wakati ambapo unapatana na mtu ambaye ana uwezo wa kuwasiliana na kuheshimu vile ambavyo tunawasiliana naye huyo mtu ninapenda sana hiyo tabia kwa maana tunaweza tukafanya kazi pamoja naye kama timu.

Kwa sasa mimi huwa sipendi sana kusoma gazeti huwa ninapenda sana kupata habari mtandaoni na kwa hivyo wakati ambapo gazeti linachapishwa linachapishwa na habari ambazo nimeshazipata. Kwa hivyo wakati mwingi mimi hupenda sana kupata habari zangu kwenye mtandao jambo ambalo lina nifanya nisiwe na wakati wa kusoma gazeti.

Utaratibu wangu wa jioni wakati ambapo mchana unaisha, kitu cha kwanza ambacho huwa ninakifanya ni kuoga, ili kuondoa uchovu. Kisha baada ya kuoga, ninakunywa kahawa, ama chai. Kisha baada ya hapo, ninakuwa na wakati wa kufanya mazoezi kidogo. Kisha baada ya hapo, nitakuwa na wakati wa kuomba na kusoma biblia. Kisha baada ya hapo, nitalala.

Ili kueka afya nzuri mimi sanasana hufanya mazoezi na pia ninahakikisha ya kwamba ninakula chakula vizuri. Nakula chakula kilicho na madini ambayo yananisaidia kuwa na afya nzuri. Na pia ninahakikisha ya kwamba kila mara ninafanya mazoezi kama mara moja kwa mara moja au mara mbili kwa wiki ili nikakue na afya nzuri.

Ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati, kitu cha kwanza nakifanya ni kueka mpangilio. Ninaeka mpangilio kuhakikisha ya kwamba kila majukumu nilionayo ya kazi yameekewa lewa kwenye mpangilio ili nisipoteze mda na nisiaribu wakati. Kisha pia ninafanya kazi pamoja na wenzangu, tunafanya kazi kwenye timu, ili tukaweze kufanya majukumu kwa haraka na kukamilisha kazi kwa wakati.

Ningependa sana kuwa mahali ambapo pana utulivu, mahali pasipo na kelele, na pia mahali ambapo hewa ni nzuri, mahali ambapo hapana umati mkubwa wa watu, na pia mahali ambapo pana watu wachache, mahali ambapo hapana makelele nyingi, lakini mahali ambapo pana tu utulivu wa aina yake.

Ndio ninapenda kuenda pwani. Kwa maana pwani, iko na maeneo kadhaa ambayo ninaweza nikazuru, ina maeneo kadhaa na vitu kadhaa ambavyo ninaweza nikaviona, na pia ina watu wa aina tofauti kutoka makabila tofauti na maeneo tofauti, napoenda pwani nitakuwa na nafasi ya kukutana na watu wa aina nyingi.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya. Kitu cha kwanza ninaweza nikajifunza kupitia watu wengine, watu ambao wamesha yapitia hayo mambo, ninapata nafasi ya kuketi na wao na kusoma kutoka kwao. Kitu cha pili pia ninaweza kujifunza kupitia mtandao, ninaweza kuyatafta mtandaoni na kuyasoma na io inanisaidia sana kujifunza mambo mapya.

Mimi hupenda kula popcorns, haswa wakati ambapo ninaitazama sinema, ninaikula wakati ambapo nimetoka kazini, wakati ambapo ninakunywa kahawa, ninaweza nikakunyua nikikula popcorns, wakati ambapo ninafanya kazi pia kwenye kompyuta yangu, ninaweza pia nikafanya nikikula popcorns.

Njia nzuri ambayo mimi huitumia kutulia ni njia ya meditation. Ninapenda kuwa tu na nafasi ya kukaa na kutulia na kutafakari. Na wakati ambapo ninakuwa na hiyo nafasi ya kutafakari, ninaweza nikaangalia malengo ambayo nimeweza kuyafikia, na pia malengo ambayo sikuweza kuyafikia, na kwa hivyo hiyo inanisaidia nikakuwe na utulivu, na pia nakupanga vile ambavyo nitafikia malengo ambayo sikuweza kuyafikia.

Mimi hupenda kukimbia, haswa wakati ambapo ninakimbia ili nifanye mazoezi, ninapenda kuwa na nafasi ya kukimbia, haswa asubui ama jioni ili nikakue na nafasi ya kukimbia nifenye mazoezi, lakini uwa sipendi sana kukimbia, hati nikue ninakimbia kushindana na wengine, ninakimbia tu ili kufanya mazoezi ya mwili.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, sana sana mimi hupenda kujifunza mambo mapya. Ninapenda sana kushirikiana na wengine ili nikaweze kujifunza kutoka kwao. Haswa walio weza kufanya mambo ambayo ningependa kuyafanya ya changie kwenye uzalishaji wangu. Ninapo kaa na wao ninajifunza kutoka kwao na pia ninasoma mambo mapya kwenye mtandao ili nikaweze kuongeza uzalishaji wangu kazini.

Inje ya nyumba mimi hupenda kula mikahawani ua ninapenda sana kula mukahawa ambao ninajua kwamba unaweza kupika chakula vizuri, chakula ambacho hakijaharibika na kwa hivyo ninamikahawa ambayo ninaipenda wakati ambapo siko nyumbani ninaweza kupata nafasi ya kula huko.

Mimi hutumia programu kadhaa katika simu yangu. Mojawapo ambayo ninaitumia mara nyingi ni Whatsapp na nyingine ni Facebook. Huwa ninazitumia sana wakati ambapo nazungumza na marafiki nikifanya mikutano. Na pia wakati ambapo ninafanya biashara programu hizo nazitumia sana mara nyingi kwa siku.

Mfanyibiyashara bora ambaye ninamjua ni rafiki yangu anaitwa Morris. Ninamuona akiwa mfanyibiashara bora kwa maana ana moyo wa utu, moyo wa kusaidia wengine na hiyo imemsaidia sana kufanikiwa kwenye kazi yake na katika biashara yake na kwa hivyo naona ilo ni jambo ambalo ninaeza jifunza kwa mfanyibiashara kama huyo.

Mimi hupenda sana kupiga picha, haswa wakati ambapo ninatembea katika maeneo ambayo ni mapya, ninapenda sana kupiga picha, ili nikaweze kuwa na kumbukumbu, na kwa hivyo ninaweza piga picha mara katha wa katha, mara nyingi iwezekanavyo, haswa wakati ambapo ninatembea katika maeneo ambayo yako na mandhari mazuri, maeneo ambayo ni mapya.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni chapati, ninapenda sana kula chapati, nilijua kupika chapati wakati ambapo nilikuwa kwenye shule ya upili, nilifundishwa kupiga chapati na sister yangu ambaye alinifundisha na kuansia wakati huo nikakua mtu ambaye ninapenda kupika chapati na pia kula chapati.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuwahikikisha kwamba nimejenga mazingara ambayo yanaruhusu kila mmoja akaweze kuwa na nafasi ya kuzungumza na kila mmoja aweze kuwa na nafasi ya kushiriki katika uamuzi. Ninapojenga mazingara hayo yananisaidia sana kuleta watu pamoja na kwa hivyo yanaboresha michakato ya kazi.

Timu ya michezo ambayo ninaifuata sana ni timu ya asenali. Nimekua ninaifuata timu hii wakati ambapo ilikuwa inapoteza michezo na hata wakati ambapo imekua inashinda michezo. Timu hii nimekua ninaifuata pia kwa sababu ya wachezaji ambao ni bora zaidi ambao wanacheza kwenye timu hiyo.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Simu imekuwa ni kifaa muhimu sana cha teknolojia kwa maana nimekuwa naitumia kufanya vitu kadha wa kadha, mawasiliano na marafiki na pia kufanya kazi na pia kufanya biashara. Simu imekuwa ni kifaa ambacho siwezi nikaishi bila.

Faraga zangu mtandaoni mimi na zilinda kwa kuwakikisha kwamba sifungui lingi zozote tu ambazo ninatumiwa. Na pia kuhakikisha ya kwamba ninaangalia tu mambo ambayo yametoka kwa watu ambao ninaamini katika maeneo ambayo ninaiamini. Hiyo inanisaidia sana kulinda faraga zangu mtandaoni.

Mimi huwa sipendi sana chakula cha haraka lakini wakati ambapo ninafanya kazi mingi nikiwa na kazi nyingi ninaweza kula chakula cha haraka. Lakini kwa mara nyingi mimi huwa sipendi sana chakula cha haraka ninapenda chakula ambacho kimepikwa nyumbani ndio chakula ambacho ninaweza kula nikikifurahia.

Kila asubuhi ninapoamka, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuwa na nafasi ya kuomba kumshukuru mungu. Kisha nitatoka kwenye malazi, niende nikaoshe mdomo. Kisha nikimaliza kuosha mdomo nitakuwa na nafasi ya kula. Chakula cha asubuhi, sana sana chai ama kahawa.

Kifaa changu huwa nakichaji mara nyingi sana kwa siku, lakini inategemea jinsi ambavyo nimekitumia. Kama nimekitumia sana, ninaweza nikachaji mara kama nne, na kama sijakitumia sana, ninaweza nikachaji mara mbili, asubuhi na jioni. Lakini wakati nikiwa na kazi nyingi, huwa inanibidi nimekichaji mara nyingi.

Katika mawasiliano kazini, ninachoweka kipaumbele ni wenzangu. Ninaangalia sana wenzangu ili wakati ambapo ninawasiliana na wao nikaweze kuheshimu mambo ambayo wanaheshimu ili tukaweze kuimarisha utendakazi kama timu.

Mimi huwa sipendi sana kuvalia vipuli. Ninapenda tu kukaa bila vipuli. Huwa sipendi sana kuvivalia. Tangu nikiwa mtoto sijawahi kuvivalia. Na hata kwa sasa hivi sipendi sana kuvivalia. Maana ninaamini ya kwamba haviongezi urembo wowote katika maisha yangu.

Mradi mpya wa kazi, huwa ninauanza kwanza kwa kujielimisha mimi mwenyewe, nihakikishe ya kwamba nimeuelewa zaidi. Kisha nitaelimisha timu yangu ambao tunapaswa kufanya nao huo mradi, ili tukaweze kuelewa wakati ambapo tumeuelewa, tunaweza uanzia ili tukaweze kusongesha tukiwa tumeelewa pamoja na timu.

Ndio nimewahi kufanya kazi ya kujitolea wakati ambapo nilimaliza chuo kiku nilikuwa na nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni ambao ilikuwa ni ya kujitolea ilinifunza mambo mingi na pia ikanipatia nafasi ya kujua watu wengi ambao wamebaki kuwa watu wa msaada sana kwenye maisha yangu na pia kwenye kazi yangu hadi wa leo.

Mimi hufurahia sana kucheza na watoto kwa maana wakati nacheza na watoto ninaweza kujifunza mambo mengi kutoka kwao haswa ukweli ambao wanaonyesha katika kila kitu. Hiyo inanipatia nafasi ya kujifunza na pia inanipatia nafasi ya kuwaburudisha na kuwafurahisha ninapenda sana jinsi ambavyo wanakuwa wakweli katika kila kitu.

Mimi hutumia video kwenye mawasiliano, haswa wakati ambapo ninafanya mikutano yenye ya kazi ambayo, tunapaswa kuonana kila mmoja. Wakati ambapo tunafanya mkutano huo kwenye WhatsApp au kwenye Zoom, ninatumia video ili tukaweze kuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na wale ambao tunafanya mkutano nao.

Kipawa nilichonacho ni kipawa cha uongozi. Huwa ninakipenda sana kipawa hiki kwa maana mahali popote ambapo nitatokea, nitakuwa na nafasi ya kuongoza, ili nikaweze kuwaelekeza wenzangu na watu ambao tunafanya nao kazi wakaweze kufikia malengo yao. Kwa hivyo kipawa hiki nimeweza kuitumia kwa muda mrefu na kwa mambo mengi.

Mimi hunywa maji mengi sana kwa siku kwa maana ninaamini ya kwamba wakati nakunywa maji mengi mwili wangu unakuwa na afya nzuri. Kwa hivyo ninaeza kunywa maji glass moja asubuhi, glass nyingine ikifika masaa nne, glass nyingine ikifika mchana, glass nyingine jioni naweza kunywa kama glass sita ya maji kwa siku.